Ni somo gani ulilopeda shuleni? Masomo niliyopenda shuleni ni mbili, nilipenda Kiswahili, nilipenda hisibati. Masomo nilieopenda shuleni ni mbili, nilipenda Kiswahili nilipenda hisibati. Hesabu nilianza kupita ni kianza masomo ya kwanza ama ya pale kidato cha kwanza nilipo ingia shule ya upili sababu nilikuwa napenda sana wakati niko na katika mapumziko na chukua hesabu na anza kufanya hivyo nikajipata nimezoea sana kufanya hesabu na nikajipata napita sana nilikuwa napata alama ya A na hiyo alama pia dio nilipata katika mtihani wa mwisho wa KCSE.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni maombi na maombi yameandikwa pale katika Bibilia, na kusoma Bibilia hivyo maombi huwa yanasaidia kutia mtu nguvu kumpa motisha ya kazi na unapokuwa na shida unapata umefanya maombi na umeweza kutulia roho imetulia na maombi huwa inasaidia sana hivyo katika dini jambo ambalo nalipenda sana ni hiyo hali ya maombi kukaa kwa maombi huwa naomba sana kwa sababu ya dini na kufunzwa na dini.

Unasherekea sikukuu vipi? Inapofika sikukuu, huwa nasherekea kwa kukutana na jamaa ama watu tulio familia moja. Ambao sanasana hatuishi pamoja. Na tunapokutana, huwa tunachinja mbuzi, tunakula pamoja, tunajuliana hali, tunapika chapati na chakula kingine kizuri na hivyo ndivyo huwa tunasherekea sikukuu kwa pamoja ila siyo kusherekea nikiwa peke yangu huwa natafuta jamaa ama familia yetu.